Naam mimi sana sana napenda kuivaa kofia ama kuivalia kofia kofia ambayo napenda kuivalia ni kofia ambayo inazwinya jua Napendelea kuivalia kofia kwa sababu unaishi karibu yani mtaa ambao unajua sana Si ati unajua sana, si ati hiyo ndo sababu ya kipekee ambao unapendelea kuivaa kofia Kuna vile nikivaa kofia, yani unapata macho yangu hayaonekani na hivo inanipa utulivu siendi nikiangaliana na kila mtu kwa macho ama pia sindi nikiona kila kitu yani kila mtu anioni machuwa.

Mimi mafanikiwo ambayo ambayo ni ya kibeneafsi ambayo naa dhamini sana kazini ni hale mafanikiwo kuona kuwa kazi inaendelea vizuri kila mtu yuko kwenye shuguli zake yani anafanya tu ambacho kitu ambacho kilimleta kazini Yani kule kuona kuwa kila mtu wa naendelea vizuri Yani kila kitu kinakuenda sambamba Sio wakati ambapo kila mtu hatulii kwa sababu kuna jambo fulani ambalo alifanyiki vizuri Kuna jambo fulani ambalo liumetokia na halipendezi wa kubwa ama halipendezi atafanya kazi wenzangu.

Mimi kitu ambacho kinacho nipa motisha sana kazini yaani ni kule kuwepo kwa wafanyikazi wenzangu na wana pia wananipa ule ujasiri ama wananipa ile nguvu ya kuendelea kufanya kitu kingine kipya kufanya kitu ambacho kitafaidi kampuni.

Mimi wakatu wa mapumziko ya mchana na tulia tu Napenda kuingiliana na marafiki Tunaongea moja mbili kuhusu hafla fulani ambayo itakai huwa ama kitu chochote ambacho kitakuwa Kwa hivyo wakati wa mchana ama wakati wa chakula chamukachana ama wakati wa mapumziko wa mchana Mihupendelea kuenda mali ambayo ni kuna marafiki Tunacheka, tunaongelea mambo yani tunatoa akili kabisa kaziini ili kupumzisha akili Wakati watu kukula mchana tunapumzika tunatoa akilikazini yani tunafanya kila kitu pamoja.

Mimi siwezi sema kuwa wiki yangu ya kazi Hii inaweza fanana na ingine ama ingine iliyopita Kwa sababu mimi kila wiki yangu ya kazi ni tofauti na hile nyingine wiki hii niko huku wiki hile niko uko kwa hivyo jinsi ambayo ambavyo napanga wiki yangu ya kazi ni naiandika chini naweza kuandika chini matukio ambayo yatakuwa ama pia naweza kuandika kwenye simu yangu kwa hivo naweza pia kuweka matokeo mengine kuandika kichwa hili nisisahau naandika naeka kwenye kichwa naandika pia kwenye simu.

Mimi tunda langu la kupendeza ni tunda la maembe Mimi napenda sana maembe kwa sababu Mimi maembe nimepanda nimeyalimia Yaani nimeona mwembe ukikua jinsi ambavyo unavyokuwa jinsi ambavyo unavyotengeneza matunda yake na matunda ya maembe pia ni matamu sana yanatengeneza juisi ambayo ni tamu Yaani napenda tu maembe kwa sana Kwa sababu pia maembe yana msimu wake yaani yana utamu na yana msimu wake na napenda sana maembe.

Uzoefu wa kazi ambao nimejifundisha ama umejifundisha kwa sana ni ule uzoefu wa kuongea mbele ya watu ule uzoefu wa kuongea na watu Yaani napenda sana kuongea na watu kuongea mbele ya watu ili nijenge ule ujasiri wa kuongea mbele ya watu na mbele ya watu wengi. Unajua ukiwa na ule ujasiri wa kuongea mbele ya watu huwa inakupa nafasi ya kukutana watu wengi, kusalimiana na kujuana kwa sana.

Mimi wakati mwingi wa baridi utanipata tunimelala Wakati ambapo kuna baridi napenda kuingia kwenye blanketi na tulia tu nasikiza tu yani jinsi muvua inavyonyesha na penda sana kusikiliza muvua jinsi inavyonyesha na pia kusikiliza hukuenje yani kuona matukiaja hukuenje wakati ambapo kunanyesha.

Mimi siwezi kuwa sema kuwa napenda kupiga picha Napendelea sana kupiga picha wakati ambapo nasafiri Wakati ambapo nasafiri ndipo ambapo najipata napiga picha kwa sana Kwa sababu wakati ambapo nasafiri nakuenda mahali ambapo ni kugeni mahali ambapo sijawai kuwa na ningependa kuwa na ile kumbu kumbu Yani nini nilicho ona pale wakati ambapo Nilienda wakati ambapo hapo ambapo sikuwa kupaenda wakati mwingine aMbapo singewai rudi ninge penda kuwa sana na ile kumbu kumbu wakati ambapo sitembei ama sisafiri sipendelei sana kupiga picha kwa sababu pale tu ambapo niko niko nikutakukua kesho Kwa hivo minaweza sema wakati ambapo napenda kupiga picha ni wakati ambapo nasafiri tu.

Mimi tabia ambayo ninayopenda sana kwa wengine ni ile tabia ya mtu kuwa mtulivu na pia ile tabia ya mtu kuwa anajua kuongea, yani anajua kushiriki na wengine anajua kushirikisha wengine katika michezo, kushirikisha wengine katika pia kuongea stori, yani mtu ambaye anajielewa mtu ambaye anajihisi kuwa anaule ujasiri ndio tabia ambayo naipenda kwa watu wengine.

Malengo ambayo ninayo kwa kazi yangu ni yale malengo ya kufunza kila mtu jinsi ya kuongea. Ile hali ya kufunza kila mtu jinsi ya kujua kuongea mbele ya watu, mbele ya watu wengi na mbele ya kampuni. Yaani ule uwezo wa kuongea na kuongea kitu muhimu. Yaani kule kuongea na ujasiri.

Mimi kumbu kumbu ambayo ni nayo nzuri ya kutoka utotoni ni wkati ambapo tulikuwa tunaisipatana jioni mimi na watoto wenzangu tunakwenda kucheza yani hiyo kumbu kumbu unipafuraha sana ni napoikumbuka.

Napenda sana kuogelea Hilo swali naweza jibu na nisema kuwa napendelea sana kuogelea ju wakati mwingi napenda sana kuingia kwenye maji Najifunza tukuogelea kwanza wakati ambapo kuna joto jingi Napenda sana tu kuingia kwenye maji natulia na ogelea napenda pia kushikiri hiki katika mashindano ya kuogelea.

Mimi nchi ambayo ningependa kuitembelea ni ile nchi ya India, yani naipenda sana nchi ya India yani natamani sana kuitembelea kwa sababu nasikia kuwa kule kuna watu wengi Yaani kuna watu wengi sana, yaani pia kuna mlolongo wa watu, Kitu fulani kuhusu nchi hii nilicho kisikia ni kuwa hicho cha, kuwa kuna watu wengi na kuwa kuna watu pia wanatengeneza mlolongo, yaani kuna kule kufinyana barabarani Kile ambacho ningependa kuona huko, ni hao tu watu wengi, teknolojia ya huko ninapofikiri kuhusu nchi hii, ama safari hiyo, nafikiria kuwa itakuwa safari nzuri sana kwangu kwa sababu nitajifunza mambo mapya.

Naam, mimi kwa sana napenda sana kuzungumza kuhusu siasa Napendelea sana kuangalia matukio ambayo yanayoendelea nchini na mengi sana ya matukio ya hayo ni ya siasa Kwa hivyo kwa wakati mwingi napendelea sana kuzungumza kuhusu siasa Kwa nini mwana siasa fulani ya mefanya kile Kwa nini mwana siasa fulani hajaingia chama fulani Yani naipenda sana siasa kwa sababu siwezi sema kuwa siasa ni mchezo mzuri Lakini kulingana sanaa naipenda siasa.

Mimi siwezi kusema kuwa kuna chakula chambabia ambacho wa sikipendi lakini unajua vyakula vya jadi vilikuwa ni vyakula ambavyo avijae kwa kemikali yoyote kwanza vilikuwa ni vyakula vizuri lakini chakula sana sana chajadi ambacho nakipenda Nivi vyakula vya shambani tuseme maindi maindi ambayo yamechemushwa maharagwe Yani zile tuvyakula ambavyo avijaekwa kemikali yoyote vile vya jadi ndipo vya ambavyo na vipenda kwa sana na vipenda sana.

Mimi kwa sana napenda sana kahawa Yani unajua unapokunywa kahawa tuseme asubui kahawa inaipa akili ule uwezo wa kufikiri kuwa ni siku nyingine siku nyingine mpya wakati wa kufanya kazi mpya Yani wakati kufanya kazi nyingine Yani kahawa inaipa akili ule utulivu na kule kuanza kazi ukuwa na nguvu zingine mpya.

Mimi kwa sana napendelea baridi juu wakati ambapo ata kama baridi ni mbaya Sipendelei sana joto kwa sababu joto inakupa yaani inaweza kufanya utoe uvundo mwingine ambao sio mzuri joto pia siipendelei kwa sana kwa sababu inashinda inakufanya ushinde kua umejipuliza mwoshi nje ukitafuta baridi Si ata napendelea sana baridi Lakini baridi pia inaupa mwili ule utulivu na pia wakati kuna joto unatafuta baridi.

Mbapo wakati ambapo niko na marafiki zangu tunapenda sana kuketi kutulia kuzungumza ni nini tutafanya yani kuzungumzia maisha yetu kutafuta mwelekea mzuri wa maisha yani wakati ambapo niko na marafiki tunatumia fursa hiyo kufikiri sana na kufikiri nini tutafanya ni kuendelea kimaisha na ni vipi tutaimarisha maisha yetu.

Kazi ya nyumbani ambayo naichukia kwa sana ni kazi ya kuosha vyombo Yani sipendelei sana kuosha vyombo sana sana ile sufuria ya ugali Sipendi kabisa kabisa kuiosha Yani unajua wakati ambapo unaosha vyombo Si atikwa sipendi kuosha Napenda kuosha lakini sio kila wakati Najua napendelea sana kupika lakini ikifika ni wakati wakuosha vyombo Mimi kwa kabisa kabisa siwezi sema kuwa nazipendelea kuziwosha vyombo na penda tu mtu mwinginege na washi alafu mimi mwenyewe ni pike ni manifanya ya kitu kingi.

Mimi kwa sana napenda kushughulikia wateja na ile roho ambayo itawarudisha Yaani unashughulikia mteja hadi yeye mwenyewe anafurahia rohoni moyoni mwake anakuwa na utulivu Yaani ye pia anasikia kuwa yule mtu ambayo amemulhudumia amemfanyia kitu cha maana na amemfanyia kitu kizuri Yaani napenda sana kushughulikia wateja na ile njia ambayo watarudi tena na watarudi wakiwa wamefurahi.

Mimi kipawa ambacho ninacho ni kile kipawa cha kuongea mbele ya watu Yani kile kipawa cha mtu anaweza kuongea mbele ya watu akiwa ametulia yani ule ujasiri wa kuongea inakuwa na ile nguvu ya kuongea mbele ya watu Napendelea sana kuongea mbele ya watu na yani napenda tu kwa sana naeza sema ni njia moja ambayo imenipa kua na kuwa na ujasiri.